Wakati ninapohitaji msaada kazini, huwa naanza kwa kutambua changamoto ninayokutana nayo na kujaribu kuielewa vizuri. Kisha nawasiliana na mwenzangu au msimamizi wangu kwa heshima na uwazi, nikieleza ninacho hitaji. Pia napenda kusikiliza ushauri na maoni ya wengine kwa nia ya kujifunza. Kupitia ushirikiano na mawasiliano mazuri, huwa ni rahisi kupata suluhisho na kuboresha utendaji wangu kazini kwa ujumla.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kushiriki shughuli za kijamii kama vile mikutano ya kijiji, vikundi vya kujisaidia na shughuli za usafi wa mazingira. Pia husaidia pale ninapoweza kwa kutoa ushauri, muda au raslimali ndogo kwa wanaohitaji. Ushiriki huu hunijenga kijamii, huimarisha mshikamano na hunifanya nijisikie kuwa sehemu muhimu ya jamii yangu na maendeleo yake kwa ujumla.

Napenda kufanya kazi na wengine, ingawa pia ninaweza kufanya kazi peke yangu, inapoitajika. Kufanya kazi na timu hunipa fursa ya kubadilishana mawazo, kujifunza kutoka kwa wengine, na kupata mitazamo tofauti na ya uboresha matokeo. Ushirikiano huongeza ubunifu na kusaidia kutatua changamoto kwa haraka. Hata hivyo, kufanya kazi pekee yangu hunisaidia kuzingatia kwa kina na kukamilisha majukumu yanayo hitaji umakini mkubwa.